Kwa siku za wiki mimi huamka saa kumi na mbili asubuhi naamka naomba, naenda napika chai, naamsha watoto, nawaandaa, wanaoga. Wanavaa uniform, sasa wanajiandaa kuenda shuleni. Ikifika saa kumi na mbili na fourty, tunaondoka kwenye nyumba tunaenda kwenye barabara kuongoja basi. Kisha akishapanda mi narudi nyumba nyumbani kufanya kazi zangu za kila siku.